Mchezo wa ngoma ngoma ni moja ya utamaduni wa kitanzania ya makabila mengi zaidi ya mia na ishirini ya kitanzania yanacheza ngoma kwa hivyo ngoma ni mchezo mzuri na kila kabila na kila utamaduni, una tamaduni zake, wengine wanashikana mikono wengine wana ruka juu wengine wanapandisha mabega juu kwa hiyo kila mmoja na utamaduni wake lakini ni mchezo mzuri sana.